Jinsi ambayo ninatumia simu yangu ni ya kushangaza kidogo, lakini pia ni naipenda sana simu yangu kwa kweli. Ninapenda sana kutumia simu yangu. Na ninapokuwa sipo nafanya kazi ya kazini pengine au ofisini, huwa ninapenda sana kujiriwaza na simu yangu kwa sababu ina muziki, ina nyimbo nini, inamanisha, ina movie ina kila kitu yani ina kila kitu yani hii ni kama kompyuta yangu ndogo naeza ata nikafanyia kazi kwenye simu kwa hiyo napenda sana simu yangu napenda sana na kwa kweli nisiwe muongo ni kwamba kwa muda mwingi sana hua nakua natumia simu kwa muda mwingi sana ambao nakua niko free Yani huwa natumia sana simu Kwa mfano nikitoka nyumbani sa moja Nikifika kazini saa mbili nikawa nafanya kazi Nikaona kazi zimeisha au nimemaliza Kwa ivo mimi nitatumia tu simu Yani muda ambao natumia simu ni muda wote ambao nakuwa niko loose Yani nikiwa tu sina cha kufanya navuruta simu yangu Natumia, Natumia sama simu yangu Kwa hiyo Ukiniambia kwa muda gani ambao hua nakuwa natumia hii simu kwa kweli naweza nikasema ni masaa Nikakadiria masaa kama kumi na nne au kumi na tatu Kwa masaa kumi na tatu hua nakuwa natumia simu yangu yani nikijumlisha naona kabisa ni masaa kama kumi na tatu au masa kumi Huwa natumia simu yangu masaa kumi paka kumi na tatu hapo huwa natumia simu yangu na ukiniuliza kwamba programu gani kwenye simu huwa natumia zaidi ni jambo la kawaida sana kwetu sisi vijana kutumia mitandao ya kijamii Kwa mfano huwa natumia zaidi kwenye LinkedIn Program ya LinkedIn Lakini pia huwa natumia zaidi kwenye program ya Instagram Lakini pia natumia zaidi kwenye Natumia pia kwenye YouTube Lakini pia natumia kwenye WhatsApp Lakini pia anatumia kwenye Facebook Lakini pia natumia kwenye Telegram Lakini pia anatumia kwenye Telegram sana sana ni hiyo ndo hua ninatumia sana Natumia sana hiyo Kwa sababu huwa nainteract na dunia Kupitia hiyo mitandao ya kijami Lakini pia programu ya Chrome na Google ki ujumla naikumbuka simu yangu ya kwanza huwa naikumbuka sana Ilikuwa ni Techno Y3 ile nilipewa na shangazi yangu Baada ya kumaliza kidato cha nne Kwa hiyo hio ndio ilikuwa ya kwanza mimi kuitumia Nilitumia sana na nilifurahia sana. Nikaitumia sana, nikafurahia sana. Japo ilikuwa ina changamoto kidogo kwa maana ya mfumo wake wa sauti ilikuwa mbovu. Lakini enyewe ilikuwa haina betri. Kwa iyo niliendanayo, hivyo hivyo kigumu kigumu hili nieze kutumia na mimi kuwepo mtandaoni. Na simu naweza nikasema inasaidia sana maisha yangu kwa sababu kama nilivyosema muanzo ni kwamba Ninafanya kazi kupitia simu na kazi za mtandaoni naziona kupitia simu Kwa hiyo inanisaidia sana na muda mzuri ukiniuliza muda mzuri wa kuzima simu Mimi kwa kweli nisiwe mwongo Huwa ninapata changamoto hiyo kama nimetoka kazini saa tatu Manake nataka nitumie tumie kidogo Ila muda mzuri wa kuzima simu ni saa nne usiku Ila mimi sasa, huwa ninaenda wakati mwingine mpaka saa sita usiku, au saa saba usiku Yani inategemea tu, wakati mwingine ni mpaka usingizi unichukue simu itaendelea kutumika hapo, itendelea kutumika, mpaka itakapo isha chaji Kwa hiyo, hivyo ndivyo naweza kuyasema kuhusiana navotumia.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa upendo huwa naamini sana katika kula pamoja. Ukila pamoja na mtu mnakuwa marafiki papo hapo. Yani mtu anafikiria kwamba amenipa chakula. Kwa hiyo daa ni vizuri sana kwa hiyo huwa napenda sana kuhimiza ushirikiano katika timu kwa kula pamoja.

Jambo la kufurahisha ni kwamba bado sinandevu, ila uwa sinandevu bado, ndo zimeanza kuota, lakini napendelea zaidi kuwa naacha mustachi hapa kidogo. Yapo haupo sasa uwa mustachi wenyewe kwa sasa hivi. Kwa hiyo huwanapenda kukaa kuekufaandevu, revu zangu zibaki kama ndazipata bada.

Mimi ni mwanaume kwa hiyo huwa napendelea suruari. Sipendi sketi, wala sizitaki sketi. Huwa napenda suruari. Ya napendelea suruari. Na napendelea suruari za vitamba za kushonwa na mafundi. Au suruari za kwenye mtumba. Huwa napenda zaidi. Ila ni suruari ndo napenda na sio sketi.

Likizo yangu ya ndoto ni kuwepo nyumbani kwa kweli. Huwa napenda sana mahali ambapo naishi. Lakini ukizungumzia kusafiri au kwenda kufuraia sehemu. Nengependa zaidi kwenda ufukweni. Na ambacho nengependa kufanya ufukweni ni kucheza volebol. Na nengependa kusafiri na mchumba wangu kama angekuwepo. Lakini sina na naitaji sana kupumzika zaidi.

Mimi huwa napenda, napenda, napenda sana wali na maharage. Hata hapa sasa hivi nyumbani nimepika zangu wali na maharage. Ni chakula ambacho nakipenda kuliko pilau, kuliko chipsi, kuliko chochote kile napenda sana sana sana wali na maharage.

Huwa ni napenda zaidi kupanga kazi zangu kwenye karatasi kwa sababu kichwa changu huwa kinamambo mengi sana na mahangahiko ni mengi sana kwa hiyo hua napenda zaidi kupanga kazi zangu kwenye karatasi kwa mba nitafanya hiki nitafanya hiki nitafanya hiki kwa kiengereza tunasema to do list.

Wapo ambao huwa wanakuwa nashida ya maziwa, lakini huwa nashida kwa kunywa maziwa, kita alamu tunaita milk intolerance, tunasema lactis intolerance, lakini mimi, mimi napenda maziwa, na huwa nakunywa maziwa, napenda sana, sana maziwa.

Huwa ni napenda kuvaa nguo za mtumba, pamoja na nguo za kushona kwa sababu naamini kwamba ni zina maadili lakini pia huwa ni zina ni kaa vizuri sana. Kitu kingine bacho wanapenda, napenda kuvaa hizi t-shirt.

Huwa ninaamini zaidi kwenye kutumia Instagram, ndo huwa napenda sana kusomea habari huko, na huwa napenda zaidi kusoma habari za milede hayo kwa sababu anakuwa na tarifa ambazo nii nii ni za uhakika lakini pia ni za ni za haraka, yaani zimetoka leo, napata leo leo, zimetoka saizo, napata muda huo huo.

Mimi kiujumla huwa ni mchoraji mzuri sana. Kwa hiyo ukiniuliza kama napenda kuchora au kupaka rangi, ni jibu ambalo liko wazi kabisa. Kwamba mimi nitachagua kuchora kuliko kupaka rangi. Napenda sana kuchora. Kuchora ni sanaa ambayo ni mzuri sana na inanifanya niwe mbali sana. Kwa hivyo huwa naamini zaidi kwenye kuchora na napenda sana kuchora. Sana, sana, sana.

Lengo la mikutano huwa naamini ni kuleta maendeleo. Ni kujadili kitu ambocho kitaleta maendeleo. Kwa hiyo hata mikutano ambayo huwa ninaipenda, ninaipenda ya kuleta maendeleo. Katika jamii, na huwa ninaipenda mikutano ambayo, haihusishi siasa. Kwa sababu huwa sipendi, sipendi. Wanasiasa ni waongo, ni waongo sana.

Niliwahi jaribu kununua kitu kupitia simu na nilifanikiwa Kwa hiyo, sio kitu ambacho huwa nafanya mara kwa mara Lakini huwa ndio ninaunua vitu kwa kutumia simu yangu huwa natumia programu kama jiji Lakini pia huwa natumia mitandao ya kijamii pia Kwa hiyo nawasilana na mtu kwenye Instagram Then ninafanya mawasilano kwenye WhatsApp Napigiana simu wanakuletea mzigo wako.

Kutembelea ziwa sijawai ila kutembelea mto nimewahi na nilikuwa hata navuwa samaki huko mtoni. Kwahiyo nilikuwa niko nimezoea sana mito lakini nikatika hali ya utoto na katika ukuaji. Kwahiyo nimetembelea mito. Mito mingi sana nimetembelea kwa mfano mto ruvuma.

Huwa ninapenda kuendesha baeskeli. Na nakumbuka sana wakati nimeanza kujifunza baeskeli. Inafurahisha sana. Inafurahisha sana. Ya kwa hiyo, kwa ujumla ni kwamba napenda kuendesha baeskeli. Kwa sababu inanipa nguvu za miguu. Lakini pia nikiburudisho.

Wakati wa mapumziko ya mchana, huwa ninapenda kwa kweli ku kama ulivyo sema ni mapumziko ya mchana, kwa hiyo huwa napenda kulala. Yaa, yani nikiona tu, nimesha maliza kazi, nimesha choka kuangalia kivitu mtandaoni, huwa nina lala, napumzika kwa kulala. Kitu ambacho huwa nafanya ni kulala.

Umeniuliza vizuri sana huwa nina nachukia sana kuosha vyombo Sipendi kuosha vyombo Hata wakati nakuwa nilikuwa ni naosha vyombo kwa ndugu na nyumbani Lakini sio kwa kupenda ni kwa sababu Hakuna ambacho naweza nikafanya kwa lazima nifanye Hila kukweli kazi ambayo naichukia ni kuosha vyombo.

Ningependa kupata mafunzo ya kutumia zaidi kompyuta nikiwa kazini. Kwa sababu sasa hivi dunia ni ya teknolojia kwani nilitegemea katika kazi zote ambazo mtu unakua unafanya. Lazima ujue namna ya kuunganisha hicho ambacho nakifanya pamoja na teknolojia. Kwa hiyo ningependa kufundishwa zaidi teknolojia kwenye kompyuta.

Teknolojia ya sauti hapana, hii bado siitumi. Japo huwa natumia kwa maana ya kuuliza kwa sauti akiri mnemba moja ya Google, inaitwa Gemini. Huwa ninatumia hiyo labda kuongea nayo pengine. Kwa hiyo, naweza nikasema natumia teknolojia ya sauti.

Mtu ambaye anaanza kazi kama mimi ningependa kumshauri kwamba asitegemee kazi peke yake kwa sababu mshahara huwa unaisha. Lakini pia hauezi ukafanya maendeleo makubwa kama unategemea hiyo kazi peke yake. Kwa hiyo nengemshauri mtu anayeanza kazi pia ajitahidi awe na kazi nyingine kwa mfano hiyo biashara. Biashara yoyote ile ambayo itamuingizia kipato tofauti na mshahara wa kazi. Kwa hiyo, ningependa sana kumshauri mtu ambaye amepata kazi kwamba afanya pia biashara au afanye kazi nyingine tofauti na hiyo ambayo anilipawa mshahara kwa ajili ya maendeleo huwezi ukafanya maendeleo makubwa kama unategemea mshahara kwa sababu kuna kukopa, ukitegemea mshahara Kwa hiyo, kuna namna flani, lazima mtu ujithatiti katika kwa kuhakikisha kwamba unafanya na vitu vingine pia unasoma vitu vingi lakini pia vitu ambavyo na ili viweze kuingizia pesa Yani point ni kwamba lazima upate pesa nyingine tofauti na ya mshahara uo ndio ushauri ambao ningempa mtu anaenda kwanza kazi.

Kiukweli huwa sipendelei sana, sipendelei kucheza ngoma. Yani, na sio kwamba huwa sipendi, kwa sababu sipendi, hapana sipendi kwa sababu pia siwezi. Na, ni kitu ambacho, yani sikipendi tu kucheza ngoma, unatikishatikisha viungo vya mwili, nyama za mwili, kwa hiyo huwa sipendi kucheza ngoma.

Nyumbani huwa si, huwa napenda zaidi kupumzika kwa kweli, lakini lazima kazi nifanye, kwa sababu huo ni wajibu wangu. Kwa hivyo, hata kama hupendi kufanya kazi, kwa sababu ni kwako na ni nyumbani, lazima utafanya kazi, utafanya usafi, utaosha vyombo, utadeki. Kwa hiyo, kazi nyumbani ni lazima hata kama sipendi, japo huwa sipendi.

Mimi huwa niko kwenye huwa nina akaunti nyingi sana kwenye programu nyingi sana Kwa hiyo ambacho huwa nakifanya huwa natengeneza neno sirilangu kwa kutumia google Kwa hiyo google na google manager, google password manager kwa hiyo huwa natunza google Kwa hiyo ndio namna salama ambao huwa natunza neno sirilangu.

Mimi huwa ninapenda sana kupika ni kwa sababu Huwa ninapenda kula chakula ambacho ni kizuri Lakini pia chakula ambacho hakina changamoto yoyote kwenye kukila Kwa maana ya hakina mchanga, hakina wadudu, hakina uchafu wa aina yoyote Huwa napenda kupika mwenyewe ili nile chakula ambacho ni kizuri sana.

Ninapenda zaidi kuongea. Kuongea, ninapenda sana. Kwa sababu nakuwa niko huru, lakini pia naenda na spidi ya ubongo wangu. Kuliko kuandika maana unafikilia, unandika, lakini pia spidi kama spidi yako ya kuandika ni ndogo, basi unakuwa unaandika kwa spidi ndogo sana. Kwa hiyo napenda zaidi kuongea.

Kumbukumbu nzuri za shule nilizo nazo ni za kucheza pamoja na wenzangu, kufurahi pamoja, lakini pia nilikuwa mtundu sana, hiyo ni kumbukumbu ambayo siwezi kuisahau. Nikawa hata napigwa nyumbani, nikiwa napigwa na walimu, kwa hiyo nakumbuka sana kucheza pamoja, na rafiki zangu, ndio ndio.

Huwa ninafuatilia matukio ya kimataifa huwa ninajitahidi kufatilia Kwa mfano sasa hivi najua kuwamba Trump Walienda Venezuela akamchukua raiso Venezuela Kwa ajili ya kujibu mashitaka kwenye nchi yake Lakini pia najua kumba Trump saizi Kuna kisiwa na akitaka Kuna nchi ndogo anaitaka Kwa hiyo ambayo inaweza ikaleta shida pengine Lakini pia najua kumba Najua vitu vingi vitu vingi sana kuyo kiujumla huwanafuatilia tarifa za kimataifa matukio kimataifa wanafuatilia Najua pia Iran kwamba wameandamana wananchi wake, hawaitaki serikali Najua, najua.

Ya hapo umenigusa kabisa huwa ninapenda sana kufurahi lakini kinacho nifurahi sana sana sana sana ni kwa sababu ya afya yangu ya akili watu hu hawajui lakini huwa ninafanya ivo kwa ajili yangu ya huwa ninafanya kwa ajili yangu kwa ajili ya afya yangu ya akili ya afya yangu ya kimwili ya ndio maana huwa nafurahi sana sana sana.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya kuandika haraka kwenye kompyuta yamenisaidia sana Kwa sababu kazi zetu nyingi sisi huwa tunatumia tunafanya kazi za kuandika kuandika kwenye web document, kuandika excel document ila ni kuandika Kwa hiyo mafunzo ya kuandika haraka kwenye kompyuta bila kuangalia yamenisaidia sana sana sana kwenye kazi zangu na naonekana watofauti sana.

Maraya kwanza nilikuwa sipendi sana kubiga kicha ila kwa sasa hivi napenda kiasi pia. Sio sana hapana. Ni kawaida tu kuchukua matukio ambayo. Ni muhimu lakini ninachukua kwa ajili yangu kwa hiyo hata huwa siwaonyeshi watu. Na huwa sipendi sana kuwaonyesha watu. Kwa hiyo huwa ninapenda kiasi piga kicha.

Kwa kweli napenda sana mziki wangu wa jadi Mimi ni mngoni na tuna nyimbo zetu za kingoni Hua napenda sana Nasikitika japo kwamba nyimbo hizi zinaenda kupotea Kwasabu zinakufaa na wazee wetu vijana hawapendi kabisa nyimbo zao za jadi wanaona kama ni ushamba Lakini ni kitu ambacho ni muhimu sana Kwa ajili ya kuendeleza tamaduni.

Namkumbuka mwalimu mmoja anaitwa mwalimu manjati yule mwalimu alikuwa ni mbabe sana Lakini pia alikuwa anachapa fimbo nyingi Lakini pia yule mwalimu alikuwa anafundisha hesabu Alafu mimi hesabu nilikuwa sijui Kwa hiyo da, yule mwalimu sitokuja kumsahau ya.

Huwa sipendelei sana chakula cha haraka kwa sababu Mara nyingi vinakuwanga ni vyakula ambavyo havijaandaliwa kwa usafi Huwa napenda zaidi kupika chakula changu Mimi mwenyewe nipike cha kwangu mwenyewe vyakula hivi vya haraka hata sio vizuri sana vyakula vya haraka huwa havitengenezwi kwa usafi saa.

Huwa ninapenda hadithi za ajabu lakini sio za kutisha. Yaani kitu cha ajabu sio lazima kiwe cha kutisha. Kwa hivyo huwa napenda izo hadithi za ajabu, za maajabu kwamba yule alienda kawa anapaa. Napenda sana story hadithi za namna hii. Ni nzuri sana.

Kwa siku huwa na mimi naoga mara moja tu. Kwa sababu ya kwanza kutunza maji Lakini pia sitaki kupoteza muda wangu katika kuoga peke yake.Kuna vitu vingi sana nabidi niwe nafanya.Kwa hiyo kwa siku naoga mara moja tu kiujumla. Ni mara moja tu inatosha sana kwa mimi mwanaume.

Tabia ya watu inayonichukiza ni unafiki watu ni wanafiki sana Unafiki umejaa kila sehemu Kila sehemu, watu ni wanafiki sana wanaweza kaa kama wanajifanya wanakupenda lakini kumbe hawakupendi Unawasaidia lakini wao wakija kusaidia wewe hawakusaidii Kwa hivyo tabia hili linanichukiza sana kwa wanadamu Unafiki na uongo.

Mahali pa ibada huwa ninaenda mara, maramoja kwa wiki naenda, kila jumapili huwa ninaenda mahali kwa ibada ila kwa wakati mwingine. Huwa ninakumbwa na changamoto za hapa na pale kwa hiyo ninakuwa nashindwa kuenda. Kama leo kwa mfano nimeshindwa kuenda leo.

Mchezaji wa mpira wa miguu anaitwa Lionel Messi nampenda sana kwa sababu ya kipajichake lakini pia tabia yake ya kuwa humble sana. Namini ya kuwa mpole sana namaanisha ya kuwa mpole sana. Ni mpole sana Messi na watu wengi wanamfananisha na Ronaldo lakini simpendi Ronaldo kwa sababu anayama jivuno. Ilana mpenda zaidi messi kwa sababu nimpole nimpole sana.

Kinacho nifanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni ushirikiano nilionao kati ya mimi na wafanya kazi we nzangu, lakini pia hawa fanya kazi wenzangu ni wakubwa kwangu. Kwa hiyo ni kama kakazangu. Kwa hiyo kuwa na hilo daraja la kwa mbao ni kakazangu na mimi ni mdogo hao ni nzuri sana na inasaidia pale na maleona mazuri sana katika kazi na mazingira yangu ya kazi kwa ujumla yanakuwa mazuri.

Malengo ya kila mwezi kazini ninaweka kwa kuandika chini. Kama mwezi huu, nitafanya hiki, hiki, hiki na hiki. Na mwezi huu, nitafanya hiki, hiki, hiki na hiki. Hiyo ina nisaidia kujua kwa mba ni mefanikiwa malengo yangu au sijafanikiwa. Nini nifanye ili nifanikiwe malengo yangu? Kwa nini sijafanikiwa? Yani inanisaidia katika tafakari ya namna ya kuendelea katika mazingira ya kazi.

Natumia kompyuta kwa kufanya kazi za stationari Kwa mfano kutaipu, I mean kuandika, kuandika dokumenti mbali mbali Lakini pia kukokotoa, lakini pia kujifunza maarifa mengine Kwa hiyo inanisaidia sana kuprintia, ndiyo ni.

Ninapoanza kazi, kwanza nahakikisha kwamba nimefuta meza yangu vizuri, isiwe na vumbi, nimeweka vizuri vifaa yangu vya kielektroniki, nina maji ya kunywa, ili nitakapoanza kazi ni kazi tu nafanya, yes, kwa hivyo hivyo ndio ambavyo huwa nahakikisha, nimefanya.

Ili kujitunza nahakikisha kwamba afya yangu ya akili, afya yangu ya kimwili na afya yangu ya kiroho viko sawa. Kwa maana ya roho ndiyo ukombozi wangu. Afya ni kwa ajili ya uhai wangu. Kiakili ni katika mimi kushirikiana na jamii. Kujitunza nahakikisha kwamba nakula vizuri, nafanya mazoezi, nasali, na nasafisha mwili na mazingira Ndiyo.

Kukimbia sipendelei, lakini huwa nakimbia kwa sababu ya afya. Na huwa nakimbia kwa lengo la kupunguza mwili. Ila kiukweli huwa sipendi kukimbia. Yaani sipendi kabisa kukimbia. Nakimbia tu kwa sababu sina namna nyingine.

Sana ni pendayo zaidi ni sanaa ya kuimba, lakini pia na kuchora. Napenda sana kuimba kwa sababu mziki unaponya, mziki unaleta amani. Kwa hiyo ni sana ambayo naipenda sana ya mziki. Napenda sana.

Huwa kiukweli sifanyi mazoezi kabisa. Sio asubui, wala sio jioni. Japo, kwa zamani nilikuwa napenda kufanya mazoezi ya asubui, kwa sababu akili inakuwa iko shapu sana. Kwa hiyo, nilikuwa napenda kufanya mazoezi ya asubui. Ila kwa sasa hivi, sifanyi mazoezi. Asubui wala.

Napenda kuwa mahali penye vitu asili kwa mfano miti, mito, milima Yani sehemu ambayo ni tulivu ambayo nakuwa niko mimi na asili peke yake.

Kwa ukuta wa chumba changu wana napenda rangi ya maziwa. Rangi ya maziwa hivi na chini pawe na ufito ule mweusi. Nyumba inakuwa inakuwa nzuri sana sana sana na hizo rangi. Napenda sana hizo rangi kwenye kuta za chumba.

Napenda kuwasiliana na watu kwa kuongea nao, lakini pia kujadilina nao. Kwa hiyvo, namna nzuri ya kuwasiliana nao hua naona ni kuongea nao. Inaweza ikawa kwa simu au hivi uso kwa uso. Nahuwa napendelea zaidi uso kwa uso.

Timu ambayo naipenda ni Arsenal. Asernal imipitia misimu migumu sana sana. Lakini nimeanza kuipenda toka nikiwa shule ya msingi. Mwaka wa elfu mbili na nane au na tisa hapo nimeanza kuipenda Arsenal. Na niliipenda kwa sababu ya rafiki yangu. Kwa hiyo ni timu ambayo nimeipenda tangia hapo. Lakini mchezo ambayo wakushangaza ambayo niliona kwenye timu yangu. Katika ali ambayo na jitambua ya huu utu uzima ni timu ambayo tulicheza na timu moja inaitwa Bayern Munich. Ile timu tuliifunga kwao lakini pia tukaifunga kwetu. Na mchezaji ambao, mchezaji ambaye ninampenda sana kwenye timu yangu ni David Raya. David Raya yeye ni goalkeeper. Na ni mtu ambaye anendelea kukua kila siku Kwa maana ya ustadi wake wakuzuhia mipira umekua mkubwa sana. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni mchezaji ambaye nampenda sana. Na huwa ninajisikia vizuri sana timi yangu inaposhinda. Sana sana sana.

Kwa kweli, maktabani huwa naenda marachache sana kwa sababu sasa hivi vitabu vingi tunavipata kwenye mtandao. Kwa hiyo ni kama maramoja au mara mbili, marambili huwa naenda kwenye maktaba.

Kumbukumbu ninayo kumbuka ya utotoni ni ilie ambayo nilikuwa kama msaani kwenye shule ya msingi ambayo nilikuwa nasoma. Kwa iyo, kwa sababu nilisoma na mdogo wangu, mimi nilikuwa nakuwa kama na imba, alafu yeye anakuwa, anacheza, alafu tunapata hela. Hiyo ndo ilikuwa lengo la msingi. Tupate hela kwa ajili ya kwenda kula mihogo au kwenda kula viazi. Kwa hiyo ni kumbukumbu ambayo ninaipenda sana kwa sababu kwanza nilikuwa na mdogo wangu Kwa hiyo ni kumbukumbu ambayo ni nzuri sana kwangu na huwa najisikia vizuri sana ninapoikumbuka.

Ndiyo, huwa natumia video kwa mawasiliano na ni mara nyingi tu huwa natumia video kwa mawasiliano kwa sababu ni nzuri lakini pia unaokuwa na uwezo wa kumuona mtu alipo, kuona afya yake kwa sababu mnaonana kwa sura lakini pia inafanya mawasiliano yawe mazuri zaidi.

Tunda langu la kupendezwa ni tikiti maji. Tikiti maji ni zuri sana na napenda sana kwa sabu linakuwa na utamu lakini pia rinamaji. Kwa hiyo ni tunda ambalo kwangu ni naripenda kuriko yote. Nalofuata baada ya hapo ni ndizi pengine.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu ni mtulivu, lakini pia haunawizi, lakini pia unaushirikiano kwa hiyo, kwa hiyo naupenda sana mtaa wangu kwa sababu hizo, kwamba ni mtulivu, haunawezi, lakini pia panaushirikiano zaidi katika huu mta wangu.

Huwa ninapenda kushiriki kuangalia mchezo wa mpira wa miguu kwa sababu unavuta hisia zango sana. Ni mchezo ambao naupenda sana namna ambavyo wachezaji wana kaba mipira, namna ambavyo wanachenga, wale walinzi wa goli, namna ambavyo wanafunga kwa ustadi na maridadi. Kwa hiyo napenda sana kutazama mpira wa miguu.

Njia ambayo naitumia kupumzika ni ya kulala kwa maana ya kukaa kitandani na kupumzika na wakisha kwamba nalala. Kwa sababu na amini kwamba nikilala ninapoamuka na kuwa na akili mpya, nguvu inakuwa imerudi. Kwa hiyo njia ambayo naitumia kupumzika ni kulala na huwa inachukua napenda kulala pengine kwa saa moja au dakika arobaini na tano.

Ndiyo, nimiwai kushiriki mashindano ya kuchora na nilibuka mshindi kwa sababu nilichora vizuri sana sana sana. Kwa hiyo ukizungumzia mashindano, nimiwai ndiyo ya mashindano ya kuchora. Lakini pia mashindano ya, e ya ni ni mashindano, maana nilikuwa na gombania ubunge, wachuo, pamoja na mwenzangu. Kwa hiyo yalikuwa ni mashindano na nilishinda pia.

Nje ya nyumbani, huwa sipendelei kuend kula sehemu nyingine. Labda nikale kwa rafiki yangu, ila sio vyakula hivi vya haraka au mgahawani kwa kweli hapana. Kwa hiyo, huwanapenda kula kwa rafiki zangu nje ya nyumbani, ndio. Kwasababu naamini kwa rafiki yangu ni salama zaidi kuliko mgahawani.

Chakula cha jadi ninacho kipenda ni ugali wa muhogo. Ugali wa muhogo ni mzuri sana. Ule nikipata na mrenda. Unakuwa mtamu sana sana sana. Alafu nikaongeza na visamaki vidogo vidogo. Vya kukaanga. Kwahiyo napenda sana. Kingine ambacho napenda ni ugali wa muhogo pamoja na kisamvu.

Napenda zaidi kuandika kwa kompyuta kwa mkono huwa napata taabu na huwa natetemeka hivi kidogo ila kwa kompyuta naweza kuandika maneno arubaini kwa dakika moja naweza nadhani unaweza ukaona huo uharaka ambao nikona nao kwenye kuandika kwa kompyuta.

Mara ya kwanza nilikuwa sipendi kusoma maoni mtandaoni lakini kwa sasa hivi ninapenda sana. Kwa hiyo nikiona pengine kama wameposti kitu ambacho ni kizuri. Kwa kweli huwa lazima niangalie maoni yanasemaje hapo kwenye kitufe kilichoandikwa comment section.

Kwa kweli, ni ngumu sana, ni ngumu sana, lakini mimi huwa nina tabia ya kuendana na mazingira namna yalivyo. Kwa hiyo, itakua ngumu lakini, baada ya muda kadhaa nadhani nitazoea ila kikweli kuishi siku moja bila teknolojia ni ngumu sana, sana, sana, sana, lakini nitaweza.

Napendelea kitanda ambacho ni kigumu kwa sababu uzuri wa kitanda hauto nisaidia pale ambapo kitaharibika mara kwa mara kwa mfano kuna vitanda vinaitwa bed sofa. Hivi vyenyewe sio imara kama vitanda vya mbao. Kwa hiyo napenda kitanda ambacho ni kigumu.

Ninajenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa kuwashirikisha ambacho ninakuwa ninakifanya. Lakini pia, ukiachana na kuwashirikisha tu peke yake ni kushiriki nao kama marafiki, kuwafanya wawe marafiki, na hivyo kujenga mahusiano mazuri baina yetu.

Napenda lakini sio sana kwa sababu sasa hivi teknolojia imerahisishwa zaidi badala ya kusikiliza radio napata kila kitu ambacho nakitaka kwenye mtandao. Kwa hivyo kurahisishwa kwa teknolojia kumefanya pia hata usikilizaji wangu wa radio uwe mdogo sana.

Ndiyo, huwa ninapenda kupiga chumbo cha mziki na sijui kama kitakuwa kinafamika sana lakini huwa nina penda zaidi kupiga kayamba. Kayamba ni chumbo cha mziki kizuri sana kwangu na huwa nakitumia vizuri sana sana sana kwa kuendana na mapigu ya mziki lakini pia kuendana na sauti za wa imbaji ya kwa hiyo nina penda sana kayamba.

Programu nazotumia mara nyingi ni WhatsApp, Instagram, LinkedIn, lakini pia TikTok, lakini pia Microsoft Office. Hizo ndio programu ambazo mara nyingi huwa nazitumia zinanisaidia kupata taarifa, kufanya kazi za hapa na pale na kadhalika.

Ndiyo, nimewahi kufuga wanyama, nimewahi kufuga kuku, nimewahi kufuga nguruwe. Na ni wanyama ambao wana faida kwa kiasi chake. Kwa upande wa kuku, hasa kuku wa nyama, nimewafuga zaidi sana. Ni wenye faida sana kwa sababu ndani ya mwezi, unaanza kupata faida yako.

Mfanyabiashara bora ambaye namfahamu ni Bahresa. Kwanini bahresa ni mfanyabiashara bora? Ni kwa sababu na kwanini mempenda? Ni kwa sababu ni mpapanaji. Yaani anacho, lakini bado anaendelea kutafuta. Anaendelea kuzifanya changamoto pamoja na matatizo kuwa kama fursa. Inakuwa kama fursa. Na kitu cha ajabu zaidi ambacho alikifanya, Amejitahidi sana, akaleta chaneli za televisheni. Zamani tulikuwa tunapata shida sana kuangalia mipira, kufanya nini lakini amekuja na amerahisisha hilo. Na nimejifunza kutoka kwake ni kwamba inatakiwa tuendelee kwenda mbele, tuendelee kufanya kazi. Tufanya kazi ata kama tumefanikiwa na ninahisi kwa namna ambavyo anafanya kazi Atazidi kuendelea zaidi na zaidi.

Kwa mwaka namshukuru mungu huwa naenda hospitali mara moja au mara mbili sana. Ila mara nyingi huwa ni mara moja tu kwa mwaka huwa naenda. Namshukuru mungu wa hilo kwa sababu wa afya yangu, iko imara sana. Mshukuru mungu. Ndiyo.

Njia kubwa ambayo naitumia kila siku kwa usafiri ni usafiri wa miguu kwa sababu sina safari hizo ambazo ni la kuwa ndefu sana za kuitaji pengine usafiri wa gari au pikipiki au bajaji kwa hiyo safari zangu mara nyingi kwa siku ninatumia migu.

Ndiyo, huwa nanapenda kutembea msituni kwa sababu misitu huwa inatoa matunda, matunda, lakini pia kwenye misitu ni maali ambapo upana upepu ambao ni mzuri, hewa inakuwa shwari sana. Kwa hiyo ukikaha hapo, unaweza ukapoteza mawazo yako yote, lakini pia ukapata matunda, lakini pia hewa ambayo ni mzuri.

Ninapenda mazingira ya kazi ambayo yana ushirikiano, mazingira ya kazi ambayo tunafanya kazi kwa amani, lakini pia mazingira ya kazi ambayo tunaishi kama familia. Kwa nje sasa, ki mazingira, ninapenda mazingira ya kazi ambayo yako maeneo ambayo yana mkusanyiku wa watu.

Kabla ya kulala huwa ni nasali na kisha nimekula Lakini pia naangalia picha mjongeo baadhi na tarifa kadha kabla ya kulala Sio tu unaenda unalala apana huwa ni nakaa na tafakari Natafakari pia mambo yote ambayo nimeyafanya kwa siku nzima.

Changamoto nazo kutananazo kazi ni kutokuwa uwezo kwakupata chakula pale ambapo nahitaji kwasababu kwanza ya ugumu wa upatikanaji wake lakini pia kutokuwa nauwezo wakwenda kupika kwa hiyo, iyo ni changamoto ambayo ni kubwa lakini pia changamoto ya maji pia.

Huwa ninapenda kulala mapema kwa sababu inanifanya nipate muda mrefu wa kulala Lakini pia afya ya ubongo ikae sawa pia Lakini pia kwa ajili ya tafakari Lakini pia nakuongeza ustadi wa ubongo wangu Lakini pia hata kupunguza uchovu Kwa hiyo nalala mapema masaa yangu nane ya kulala vizuri kabisa naamka nafanya mazoezi kwa hiyo iko kama hiyo.

Huwa ninapenda zaidi kusafiri na ramani. GPS ni ngumu kupatikana lakini pia ni ngumu pia kuitumia. Kwa hiyo kutumia ramani ni nzuri zaidi. Na ramani ambayo huwa natumia ni gugu map kwa hiyo naonyesha eneo ambalo nataka kuenda. Then yenyewe inanielekeza pita hapa pita hapa pita hapa. Kwa hiyo napenda zaidi kusafiri kwa kutumia ramani.

Ningependa kuona zaidi maendeleo ya teknolojia katika jamii, lakini pia maendeleo ya kimazingira kwa maana ya kupunguza taka, lakini pia na hewa hukaa lakini pia ningependa kuona jamii naendelea kiuchumi kwa mana ya kujishugulisha katika shuguli mbali mbali za kujingizia kipato.

Huwa ninashughulikia kazi ya dharula kwa kuzitengea muda wa ziada kwa mfano. Huwa napenda zaidi kutumia muda wa usiku sana. Yaani kwa mfano nimepewa kazi ya dharula kwamba hiyo hapo kazi. Hiyo nitaipangia muda wake wa saa saba usiku mpaka saa tisa usiku. Au pengine nikaikamilisha hii kama ni ya haraka zaidi alafu ambao ilitakiwa ifanyike muda huu nikaifanya huu muda saa saba mpaka saa tisa usiku.

Napenda zaidi kwenye shirika langu, nacho kipenda zaidi ni kwamba tumejikite katika jamii, tunapenda jamii, lengoletu ni kuisaidia jamii kukua lakini pia kungara. Kwa hiyo ndio maana, nikitu amba cho na kipenda zaidi kwenye shirika langu.

Wakati wajua kari, ili kuzuia kupoteza maji mengi, lakini pia kuzuia eeh mimi eeh kuwa moja kwa moja na miale ya jua ambayo ni mikari, huwa napenda kukaa andani. Na kaa kivulini, sehemu yenye kivuli safi kwa ajili ya kuto kupoteza maji pia.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni zawadi ya vifaa vya usafi wa mwili. Na nilipokea kutoka kwa mpenzi wangu. Nilipokea na ni zawadi ambayo ni nzuri na naikumbuka mpaka kesho kwa sababu kabla ya hapo, sikuwahi kupokea zawadi kama hii.

Huwa inategemea. Mara nyingi huwa ikifika saa 4 na kuwa ni melala. Lakini pia vile vile wakati mwingine pia huwa nikiwa na mambo mengi ya kufanya huwa naenda paka sa 6, mpaka sa 7. Kwa hiyo huwa inategemea ila mara nyingi huwa ni saa 4, usiku na kwa saa 4, mpaka saa 5 na kuwa ni meshalala.

Study ambayo ni muhimu kwa kazi yangu ni uwezo wa kutumia kompyuta mpakato vizuri na kwa ustadi mkubwa sana. Na hiyo inaniwezesha kukamilisha kazi zangu vizuri lakini pia kwa wakati lakini pia kwa kurekodi vizuri.

Kwa kweli huwa sipendi kutembea kwa miguu, lakini wakati mwengini ni vizuri kufanya mazoezi. Kwa sababu kama unashindwa kufanya jogging, ya amini kukimbia, unashindwa kukimbia. Kama vile vile tena unashindwa kuenda gym, kutembea ni njia nzuri sana pia ya kufanya mazoezi. Kwa hiyo sipendi, lakini ni muhimu sana kwa afya yangu.

Kukiwa na tatizo kazini, mara nyingi huwa napenda huwa napenda kutogombana na mtu ambaye tuna tatizo naye au kuna tatizo naye. Kwa upande wa sisi wafanya kazi.Lakini ukizungumzia kwa upande wa kazi kama kuna tatizo huwa napenda kufanya tena na tena na tena na tena mpaka likamilike likae vizuri.

Ninajihisi vizuri tu kwa sababu ni haki. Alietangulia kufika, basi na awe wa kwanza kuhudumiwa. Kwa hiyo hata nikikaa kwenye mstari, hainipi shida kabisa. Hiyo ni haki, lakini pia ni wajibu wangu. Ya, ndio maana huwa sipati changamoto yoyote wala kujihisi vibaya. Huwa najihisi vizuri tu.

Kifacha cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipocho ni simu. Simu ni muhimu sana, kwanza kwa mawasiliano, lakini pia hii ni kama kompita ndogo ambayo natembea nayo. Kwa hiyo naeza nikafanya chochote, chochote kile. Kwa hiyo isipo kuwepo, nita napata changamoto sana. Siwezi kukaa bila hiki.

Mitandaoni huwa ninatazama video kwenye kwenye Instagram, lakini pia kwenye YouTube. Kiujumla huwa ninaangalia video kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo, ninaangalia video zote huku. Iwe ni habari, iwe ni michezo. Chochote kile, huwa ninatumia mitandao hiyo ya kijamii. TikTok, Facebook, Instagram, Whatsapp na kadhalika.

Ninapotaka kustarehe kwanza nahakikisha nimekula vizuri. Nikisha kula vizuri sana. Huwa ninapumzika sana. Either kwa kuangalia movie. Au kwa kulala. Lakini huwa nafanya hivyo kwanza. Nakula kwanza then ni movie au kulala.

Huwa ninapendelea zaidi viatu vya kufunika kwa sababu ya kujilinda kiusalama na viupa, lakini pia wadudu wanaong'ata, watambaao, kama nyoka, lakini pia kwa ajili ya kuvaq nyakati za usiku, kwa hivyo ninapendelea zaidi viatu vya kufunika.

Ninapohitaji msaada kazini, huwa kwanza ninajaribu kufanya mwenyewe. Na fanya sana, mpaka nitakapohakisha kwa kweli hapa nimeshindwa. Na nitakapohitaji huo msaada, nitamwita mtu ambaye mwenye uzoefu kidogo, ee, ata nilekeza. Kwamba fanya moja, mbili, tatu. Sio anifanyie, anilekeze, then nafanya.

Ndiyo, huwa ninapenda kujaribu vya kula vipya kwa mfano mwaka jana na kumbuka nilijaribu kula mtori, nikajaribu kula urojo, wazanzibari, nifekula mbafo sikuwa ikula lakini nilijaribu na haikuwa vibaya.

Mara nyingi wikendi huwa ninafanya usafi, then ninaenda kazini, japo sikai sana lakini huwa ninapenda kufurahia zaidi wikiendi. Kazi zisiwe nyingi, mapumziku yawe makubwa sana, kama lilivyo neno lenyewe, wikendi, wiki imeisha, kwa hiyo ninafuraia.

Harufu niipendayo zaidi ni harufu ya chakula. Na sio tu chakula lakini chakula kitamu sana. Na nakumbuka chakula hiki kilikuwa ni pilau zuri sana. Na likuwa linanukia vizuri sana. Na sio tu kunukia bali hata utamu ulikuwa ni mwingi sana. Kilikuwa ni kitamu sana. Na harufu hii inanikumbusha mbali wakati najifunza kutengeneza chakula cha namna hii. Na namna ambavyo neza nikapata harufu hii ni kwa namna ya kupika chakula hicho.

Na familia yangu huwa ninapenda kufurahi, kukaa pamoja, kufurahi, kunywa, kula, kufanya kazi, kwa pamoja kwa sababu ni familia, kwa iyo, huwa napenda sana kuwashirikisha sana, kwa kila kitu, tunafanya pamoja, kama familia, na ndio ushirikiano na zilipokukua na kukua zaidi.

Ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa namna ambayo ni ya upole, lakini pia namna ambayo ni ya adabu na kuheshimiana. Kwa sababu naamini kwamba kwenye mawasiliano, ndipo ufanyaji kazi mzuri unapatikana, lakini pia uadui unapotea.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa kuogelea. Japo sijajua vizuri kuogelea mpaka sasa hivi. Kwa hiyo niko naogopa lakini ningependa sana kujifunza namna ya kuogelea. Hili niweze kucheza mchezo huo wa kuogelea.

Ndoto yangu kubwa ni kuja kuwa na pesa nyingi sana. Sio tu kwa ajili yangu, au kwa ajili ya familia yangu, bali ni kwa ajili ya wote wasio kuwa na uwezo wakufika ambapo nimefika, au ambao wanapitia, changamoto ambazo kama wazo nazipitia, na ninaamini, nitafika hapo siku moja.

Nashughulika na udhaifu wangu kwa kuhakikisha kwamba ninaugeuza udhaifu kuwa chanya. Ninaugeuza hiyo changamoto kuwa msaada, hiyo changamoto kuwa kama fursa kwangu. Kwa mfano, nashindwa kufanya kitu, naitumia kama fursa, naenda najifunza zaidi, na zaidi, na zaidi, na zaidi. Ili niweze kufanya kitu hicho. Iyo ndo namna ambavyo nashughulikia udhaifu wangu.

Mara nyingi ya asubuhi nitakula mkate, kama sio mkate, basi nitakula kiporo kiporo, cha wali, au mkate. Na nitakunywa na juisi, au maji peke yake, lakini huwa sinywi chai kabisa. Sipendi chai.

Ndiyo, kumbu kumbu ya kutisha ninayo nilipata changamoto fulani, wakati fulani. Ni kitu ambacho hatukijui, na wengi huwa wanadhani kwamba ni pengine ni mizimu, au ni wachawi wamekaba, lakini pia hicho kitu kiliwahi pia kunitisha. Kabla sijajua kwamba kumbe ni shida tu fulani linakuwa kwenye ubongo, ubongo unatengeneza hiyo scenario Lakini kuna wakati unakuwa kama umekabwa unashindwa kuamka. Wengi huwa wanadhani kwamba ni uchawi au pengine ni mazimwi. Lakini ni tukio au ni jambo la kisayansi. Kwa hivyo kabla ya kujua lilikuwa linanitisha sana na hiyo ilikuwa inanitisha sana.

Nasaidia jamii yangu kwa kuipa elimu, nasaidia jamii yangu kwa kushiriki kwenye kwenye matatizo, nasaidia jamii yangu kwa kushiriki kwenye kazi za kijamii kwa mfano kutengeneza barabara, kusafisha mazingira, kwa hio naisaidia jamii yangu kwa namna hizo.

Huwa inategemea pia kama vumbi limekuwa jingi sana, huwa kila siku asubuhi lazima nilisafishe. Lakini kama sio inategemea pia kwa mfano baada ya siku moja, baada ya siku mbili, kwa hiyo ni nikitu ambacho kinategemea na hali ya hewa ilivyo. Ila kwa jumla ni kwamba kila asubuhi lazima nisafishe vifaa vyangu.

Nguvu zangu kazini ni kwamba ni kuwa na ufanisi wa kazi, lakini pia kuwa na spidi, lakini pia kuwa na uwezo kupata chochoote ambacho nataka, kwa hivo inaniwezesha kufanya kazi nyingi kwa wakati moja, kufanya kazi kwa uhakika sana, hizo nguvu zangu kazini.

Kiujumla kwa sasa hivi ni ngumi sana kusoma magazeti kwa sababu tarifa nyingi unazipata mtandaoni. Ukiingia za kwa Instagram, ukiingia Facebook, ukiingia TikTok. Unakuta hizo taarifa zote ambazo zinakua kwenye magazeti. Kwa hyo ni kama sasa hivi teknolojia imeendelea kiasi cha kwamba kutokuitaji tena magazeti. Kwa hiyo hua sisomi magazeti.

Katika kujiandaa na mkutano, kwanza napitia mkutano unahusu nini, na ninaangalia taarifa mbalimbali, za ambazo zina rekodi ya mkutano kama huo, kwa hiyo huwa ninaangalia huwa ninajandaa kwa namna ya ya kufuatilia zaidi na kiundani kwa mkutano unahusu nini.

Hapana kusafiri kwa ndege sijawai japo linatagemea linatagemea kwa sababu Sio mbaya wakati mwingine kupanda ndege Sio mbaya unakuwa unasevu muda ya kitu ambacho kinatushinda wengi ni gharama za upandaji wa ndege Lakini soon enough ya ukaribuni sana naweza nikapanda.

Ndiyo, na nimefanya siyo mara moja ni mara nyingi sana nimefanya kazi za kujitolea kwa sababu ninaamini kwamba ni kitu ambacho ni kizuri. Lakini pia nasaidia jamii lakini pia sio kwa ajili yangu tu ni kwa ajili ya wote pia lakini pia ni kitu kizuri kufanya yaani kiasili kabisa kwamba ni kitu kizuri kufanya.

Ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuwajumuisha katika kila kitu ambacho nafanya. Kwa majadiliano, kwamba mimi nafanya hiki, unaonaje? Naye akasema pengine, tufanye hivi, unaunaje? Kwa hiyo, kwa kushirikishana mawazo, ndiyo ninavyofanya kazi kwa ushirikiano na wengine. Maana bila kushirikishana hivyo, hauwezi ukafanya kazi na wengine.

Huwa nafanya marafiki wapya kwa kuwasiriana, kushirikisha ana. Kwa ambae ni nahiki, unaonaje. Weo unahiki, unaonaje. Kwa kuongea pamoja, ndio nafanya marafiki. Kucheka pamoja.

Napenda zaidi kutembea barabarani, kutembea zaidi kwenye asili, maeneo ya asili, kama kwenye miti, lakini pia ufukweni, kwa ajili ya kupata hewa nzuri, lakini pia kusawazisha akili. Kwa hiyo, napenda sana kwenye maeneo kama haya.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu historia inatusaidia kujua wapi tumetoka, wapi tulipo na wapi tunapokwenda. Kwa kuangalia tu historia peke yake. Kwa hiyo, hua napenda zaidi pia kujifunza historia.

Nimewai kusafiri kwendatu furuzani na palikuwa pazuri, vyakula vizuri, hewa nzuri watu wake wakarimu, wazuri, safi sana.

Kipindi cha salama na mkasi, au mkasi, kinapatika na EATV, ni kipindi kizuri sana, ni kipindi ambacho kinakuwa, kina watu maarufu mbali mbali, lakini pia kuwa ujimaisha, na nini, ni kipindi ambacho huwa tunajifunza.

Kununua vitu kwenye masoko ya jumla, iwe ni nguo naenda kwenye masoko ya jumla, ziakula kwenye masoko ya jumla, kwa sababu na amini kwa mba garama yake na kwa ni dogo lakini pia unapata kitu ambacho ni kizuri sana lakini pia ni bora kwa iyo, ya napenda kununua vitu kwenye masoko ya jumla au maduka ya jumla, ndiyo.

Huwa napenda zaidi kusoma habari mtandaoni. Sio gazeti. Gazeti situmii kabisa. Kwa sababu habari za mtandaoni mara tu unapokua umejiunga kwenye hizo akaunti za hao wanaotoa habari kwa hio unapata habari moja kwa moja. Ukiingia tu unapata habari. Ukiingia tu unapata habari. Kwa hiyo ninapenda kusoma habari mtandaoni.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kutumia VPN ninaamini kwamba inanilinda lakini pia kutumia browser ambazo zina ulinzi ambao ni mkali sana na hivyo kuzuia watu kunishambulia mtandaoni au pengine taarifa zangu kufuja mtandaoni.

Ndiyo, ninatumia wifi, lakini pia wakati mwingine natumia data ya sim. Yeah, natumia vyote kwa pamoja. Nikiwa kazini, natumia wifi, nikiwa nyumbani, natumia data ya kawaida. Ili niwepo mtandaoni, nipate taarifa, nipate nipate taarifa za maendeleo, nipate kujifunza. Kwa hivyo natumia vyote wifi, pamoja na data ya sim.

Huwa nina pendelea vyote, tisheti pamoja na mashati. Mashati nafaa kwenye sehemu ambazo nii ni za official sana, lakini pia tisheti nafaa tu kawaida. Kwa hiyo nina pendelea vyote.

Huwa ninapenda juisi Napenda sana juisi Kwa sababu inafaida sana za kiafya katika mwili Lakini pia vile vile tena huwa ni napenda zaidi pia wine Kwa sababu ina saidia digetion Lakini pia kwa ajili ya afya ya tumbo Ndiyo nakumbuka wakati nilikunywa juisi Ilikuwa nzuri sana Ilikuwa tamu na ilikuwa vizuri sana na nilihisi vizuri sana baada ya kunywa Lakini pia vile vile waini nayo nilisikia vizuri sana.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni shawarma. Shawarma ni nzuri sana. Ni inakuwa ina ngano ni kama chapati hivi ambayo sio chapati ila ipo kama chapati. Inaekewa mboga mboga, inaekewa nyama, inaekewa mayonnaise, alafu inafungwa vizuri. Inakuwa tamu sana.

Huwa napenda zaidi msimu wa disemba ya mwezi huwa huwa napenda sana, huwa msimu huwa na upenda sana. Kwa sababu kuna kwa kuna mvua kidogo, hali ya inakuwa tulivu, inakuwa safi, lakini pia kuna mapumziko. Kwa hiyo napenda sana msimu wa mvua wakati wa disemba.

Jambo la kwanza nahakikisha kwamba vifaa vyangu vyote vya kielektroniki vinakuwa na kitaalamu tunakiita hiki kitu ni double encryption. Ukiweka hiki kitu maanake hata mtu ambaye anataka kudukua taarifa zako, anapata taabu kuzifikia. Kwa hiyo ninajilinda kwa namna hiyo Lakini pia ninazitawanya Tawanya taarifa zangu kwenye sehemu mbali mbali kwenye vifaa vya ki elektroniki mbali mbali ambavyo viko double encrypted Kwa hiyo Najilinda kwa kufanya hivyo.

Baada ya siku ndefu huwa napumzika kukupata kinyuaji kizuri, lakini pia chakula kizuri. Na zaidi sana sana sana ni kupata muda mwingi kupumzika kwa maana ya kulala. Kama siku imesha kuwa ndefu sana, manake imiesha fanya kazi sana, kwa hiyo unakunywa, unakula, halafu unalala tu hapo unapumzika.

Ninapo kuwa kwenye mgogoro na mtu huwa ninajitahidi sana kuwasiliana nae kwa sababu katika kuongea naamini kwamba huwa tunamaliza tofauti zetu. Watu wanaotofautiana wakiacha kuongea hapo ndipo ambapo unapata matatizo, unapata mauaji, unapata vita, kwa hiyo ninaamini katika kuzungumza.

Utaratibu wangu wa jioni ni kwamba narudi nyumbani, nitaoga, nitapika vizuri sana, chakula kizuri, chakuvutia, nitakula, nitaanza kuperuzi kidogo, kuangalia angalia kwenye picha mjongeo, kwenye mitandao kama Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, kuangalia taarifa za hapa na pale, kama kuna movie nitaangalia lakini pia nitapumzika kama saa nne, saa tano, saa sita, au saa saba.

Ndiyo, mimi nimeona bahari na sio maramoja na ni kwa sababu nyumbani sio mbali sana na bahari. Kwayo nikitaka kwenda baharini, napana gari moja tui na nifikisha mpaka baharini. Kwa hiyo nimeiona bahari na nimezoea kuiona na ninaiona karibia kila siku.

Hali ya hewa ya leo ni jua. Jua ni kali. Jua ni kari sana. Ilikuwa asubuhi lakini ilikuwa ni asubuhi ambayobipo kama mchana. Jua likuwa kali sana kwa hiyo. Ya hali ya ni ya joto. Lakini pia jua kali. Na hali nathani inapelekiwa na insababishwa na mabadiliko tu ya tabianchi. Lakini kwenye hali ya hewa kama hii sasa na jitahidi sana kukaa ndani.

Kiwalisia uwa napenda vyote kusababu AC inakupatia ubaridi, lakini pia ukitaka joto na kupatia joto, lakini pia kwa upepo nao ni mzuri hasa kwenye wakati wa joto kari, jua kari na kupatia.

Kazi yambayo naithamini zaidi ni ni kazi ya kutumia kompyuta mpakato. Kwa sababu naweza ni kaifanya popote, lakini pia muda wawote, siathiriwi na mazingira, hali ya hewa, wala chochote kile. Ni mimi na ujuzi wangu kwa ni kazi ambayo naithamini zaidi.

Ndio, sio tu kufikiria nimewahi kuanzisha biashara yangu na ninayo biashara yangu Kwa sababu naamini kwamba biashara ni kitu ambacho kinaeza kikanipatia kipato na kitu ambacho ni cha kwangu Kwa hiyo, nimewahi fikiria na nimefanya na ninafanya biashara.

Sijawai kujifunza kupiga gitaa japo na tamani siku moja ni kwa sababu sikuwai kukutana hivi na gitaa moja kwa moja lakini pia kupata mwarimu wa gitaa kwa hiyo sikuwai kujifunza kupiga gitaa kabisa.

Ndiyo, ninapenda kuimba sana. Ni kitu ambacho kinaniburudisha, lakini pia kinaniweka sawa kiakili, kinaniondolea msongo wa mawazo. Kwa hiyo, ninapenda kuimba kiujumla. Napenda sana, sana, sana kuimba. Ni kitu ambacho nikizuri.

Ndiyo, ninawafahamu majirani zangu. Nitakuwa ni mtu wa ajabu sana kama nina majirani alafu siwafahamu kwa sababu majirani ni muhimu kufahamiana sana sana kwa sababu ya changamoto. Kipata changamoto, lazima uwe na mtu wa kwenda kumwambia, lakini pia kumshirikisha kwa hiyo, nawafahamu majirani zangu.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya parachichi kwa sababu ni nzito, ni nzuri kwa afya. Lakini pia juisi nyingine ambayo naipenda ni ya mchanganyiko wa matunda. Yananipa ladha mbali mbali, wakati huo ikinipatia virutubisho pia mbali mbali. Kwa hiyo napenda juisi ya parachichi lakini pia ya mchanganyiko wa matunda.

Mwezi ambao naupenda zaidi kwenye mwaka ni mwezi wa kumi na mbili kwa sababu ni mwezi wa likizo, lakini pia hali ya hewa yake, kwa hiyo kiujumla naupenda sana mwezi wa kumi na mbili. Kwa sababu pia familia hua inakutana mwezi huu, na kwa nini inakutana mwezi huu ni kwa sababu wafanyakazi wengi wanakuwa wako likizo.

Katika juhudi za kuongeza uzalishaji, ninajihusisha na biashara tofauti tofauti, ukiachana na kufanya kazi. Ninafanya biashara, ukiachana na kazi, katika kuhakikisha kwamba, ninapata kipato zaidi, lakini pia uzalishaji wangu na ungezeka.

Mara zote mimi huwa ni mtu wa kuwahi, huwa nafika sehemu dakika tano kabla, au dakika kumi kabla. Kwa nini nafanya hivi, ni katika kuhakisha kwamba nayazoea mazingira, lakini pia ninarekebisha mahali ambapo pana kosa kabla muda sahihi au tukio haujafika.

Sijawahi kupenda chakula ambacho hakina mafuta, mimi huwanapenda chakula chenye mafuta Japo yasiwe mengi sana, wala yasiwe kidogo sana, yawe ya wastani mafuta kwenye chakula yanaongeza ladha, ladha ya chakula namna kinachonukia kwa hivyo ni muhimu sana, ni muhimu, kwa hiyvo napenda chakula chenye mafuta.

Na shughulikia wateja kwa kuwa vumilia. Kwa sababu kuna wateja wengine huwa wanakuwa wakorofi sana. Wateja wengine wanakuwa hawaongei sana. Kwa hiyo na jitahidi sana kushughulika nao kwa namna ambavyo alivyo. Ninawachukulia kwa namna walivyo.

Sijui ni kwanini, lakini huwa kuna wakati napenda mahali pa kimya sana, kwa ajili ya kufanya tafakari, lakini pia kufurahia, kujifurahia mwenyewe, lakini pia kuna wakati napenda mahali pa kelele, kwa maana ya kufurahi na wengine, kupiga kelele sana, ndio.

Ndiyo, nimewai kulima. Japo nimejifunza kwa kuchelewa kwa mana ya kwama nimejifunza nikiwa mtu mzima tayari. Lakini najua kulima. Najua kulima, kulima mboga, najua kulima mahindi, najua kulima maharage, nama ya kutengeneza matuta na kadhalika.

Ndiyo, mimi huwa ni napenda chakula kitamu kwa sababu chakula kitamu kina ladha, lakini pia kisichokuwa na makando kando, kwa hiyo kiujumla napenda chakula kitamu. Na kwa sababu hiyo sasa, ninajua kukipika vizuri sana chakula kitamu kwa sababu huwa najua nataka nini, hapa nifanye nini,

Kiukweli huwa napendelea zaidi baridi kwa sababu ni na namna ya kuli control au kujisaidia mimi mwenyewe napopata baridi. Ninajua namna ya kuhepuka baridi. Kwa hiyo napenda sana baridi. Kuliko joto. Joto silipendi.

Umeme unapokatika kama kifaa changu cha kielektroniki kilikuwa kinachaji nitakitumia hicho mpaka pale umeme utakaporudi Ila kama kifaa changu cha kielektroniki hakikuwa na chaji Huwa ninatulia Huwa ninatulia, napumzika, nalala.

Hapana, hapana, siishi mahali ambapo nilizaliwa, nanukuu maneno kwenye Biblia, nabii hakubaliki kwao, kwa hiyo sasa na mimi nimetoka kidogo nyumbani, niko kwenye miji ya watu, ndio nipo ninaishi huku, najitafuta huku.

Zana za digiti ambazo natumia kila siku ni simu, lakini pia kompyuta mpakato. Hizo ni zana mbazo natumia kila siku. Kila siku lazima nitumie kwa sababu zinanisaidia katika maisha ya kila siku, katika shughuli za hapa na pale, katika kazi, katika taarifa kwa maana ya habari. Huwa natumia kila siku simu pamoja na kompyuta mpakato.

Ninaboresha mchakato wa kazi kwa kuzipunguza kazi kwa maana ya kwamba, kazi kama ni kubwa sana, ninaigawa katika mafungu madogo madogo. Au, ninaifanya katika mudamrefu na hizi breki fupi. Kwa hiyo, divyo ambavyo huwa ninafanya naboresha mchakato.

Napenda chakula ambacho hakina ladha ya sukari sana, wala uchungu sana. Napenda chakula chenye wastani wa ladha. Kama ni chumvi kidogo, utamu kidogo, kuna namna fulani inakua inapendeza sana kwenye mdomo.

Katika kuhakikisha kwamba nashirikiana na timu, na jitahidi kuwasiliana, kuzungumza nao. Kwa sababu naamini katika shirikiana, katika kuongea, katika kuwasiliana, tunaondoa tufauti zetu, lakini sio tu kuondoa tofauti zetu, tunapeana mawazo ambayo ni chanya, lakini pia ni ya kujenga. Na katika kuongea, tunachagua wazo ambayo ni zuri zaidi, basi tunalifanyia kazi na kwa hivyo kushirikiana na timu.

Katika kuhakikisha kwamba tunapunguza matumizi za plastiki, nanunua vitu ambavyo ni vina tumika, yaani vinaeza vikatumika tena, au kwa kiingereza tunasema ni reusable. Kwa mfano, chupa ambayo nilinywea maji, ndiyo chupa hiyo hiyo nitaitumia kuekea mafuta ya kupikia, lakini pia, pengine ndio chupa hiyo hiyo nitaitumia tena kuekea tena mafuta ya kupikia, Pengine ndio chupa hiyo hiyo nitaitumia kwekea mea Nita pandia mea.

Ninasheherekea mafanikio ya team kwa kuwa pamoja na team. Katika wahakikisha kwamba, mafanikio ya team ni ya kutusote lakini pia kufaili kwa team ni kwetu sote. Kweo, ninasherekea nao kwa kufarijiana, kwa kunyua pamoja, kwa kula pamoja, kwa kusaidiana pamoja.

Natamani sana nengekua na uwezo wa kusaidia yeyote, popote, wakati wowote. Natamani sana nengekua na huo uwezo kwa sababu na amini kwamba kuna watu wanashindwa kufika sehemu lakini ni kwa sababu ya ni sababu tu ya za kiuchumi pengine au ni sababu tu za kuezeshwa pengine lakini watu wana uwezo mkubwa wa kufikiri, wana uwezo wa kufanya kazi na wana mawazo mazuri sana ya maendeleo.

Ninapendelea zaidi mbwa na nimefuga mbwa toka nikiwa mtoto kabisa. Toka nikiwa na miaka mitano nilikuwa ninafuga mbwa. Kwa hiyo nimefanikiwa kuwajua sana mbwa. Mbwa ni waaminifu sana, ni wapole, lakini pia wana shukurani sana sana sana mbwa. Ndio maana basi nawapenda zaidi mbwa kuliko paka.

Huwa ninapenda zaidi filamu za action kwa mfano muvi moja inaitwa Avengers Infinity War lakini pia nyigine Avengers Endgame, Avengers Age of Ultron lakini pia Avengers. Yani napenda sana na mara ya kwanza nilipoiona nilifurahi sana nilikuwa na msisimuko yani nilifurahi sana wakweli. Aliyeleta hamu ya filamu hii alikuwa ni ni Captain Rogers au tunamuita ni Captain America ni character kwenye izo movie na inaitwa Steve Rogers alikuwa kijana mdogo lakini kwa moyo wake kwa mwajito leo akapewa wezo kuwa na nguvu fulani basi nilimpenda sana yeye huyo mtu na kwa kweli nigependa kuiona tena nigependa kuziona tena hizo hizo filamu Mara nyingi zaidi.

Sipendi kula popcorn kwa sababu huwa zinanipa shida kwenye meno Lakini huwa natumia Nazipenda kiasi na hata kula huwa sili mara kwa mara. Kwa hiyo, siyo kwamba ni kitu ambacho napenda kula sana, hapana, ni kawaida.

Talia mbao naipenda kwa ingine ni kujitolea. Japo siyo binada wote wana huo mwoyo lakini kuna ambao wana jitolea hata wakiwa hawana. Wawa wanatoa tu, wanatoa tu. Kwa hiyo, napenda sana binadamu wanamna hiyo. Napenda sana watu wanamna hiyo kwa sababu na jifunza pia utowali.

Ndiyo natumia mitandao ya kijami na huwa natumia zaidi linkedin, natumia pia zaidi whatsapp, natumia zaidi pia telegram, instagram, lakini pia natumia zaidi facebook. Kwa hiyo kiujumla natumia mitandao ya kijamii ni kupata taarifa au kuangalia picha.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa na niliona watu wa kicheza, nikapitia sehemu mpya nikaona wanyama katha. Kwa hiyo, yaa, ndiyo, nimeona, nimeenda kwenye maonyesho ya sanaa.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kuangalia nini nimefanya, nini ambacho nimefanikiwa, nini sijafanikiwa. Halafu naandaa hiyo ripoti ya namna hiyo. Kwa hiyo kutakuwa na utangulizi, kazi imeendaje ripoti, ambacho nimekamilisha, ambacho sijakamilisha, ambacho inabidi nikamilishe. Ndivyo ambavyo naandaa ripoti ya kazi.

Huwa napenda zaidi kula wali, wali na upenda sana. Hasa ukila nikipika wali na maharagwe au wali na maini, au wali na nyama, lakini kwa ujumla ni kwamba napenda zaidi wali kuliko ugali.

Napenda zaidi kutazama michezo. Kucheza sio sana kwa sababu ya muda lakini napenda kutazama. Na hata kama nisipofanikia kutazama napenda kutazama marudio ya michezo ambao umesha kushapita. Kwa hivyo kiujumla ni kwamba napenda zaidi kutazama michezo. Sio kucheza.

Ndiyo, ninapenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu inaraisisha. Inanisaidia kununua kitu ata kama kipo sehemu gani kwenye pande gani ya dunia. Naeza nikakichukua. Kwa mfano niko pengine moshi, nataka kununua kitu kipo dar es lamu. Ni mtandao tu napiga simu kadhaa, tunawasiliana vizuri, naletewa mzigo, nalipia bidhaa.

Eee, majira ambayo nayapenda zaidi ni majira ya masika Kwa sababu ya nakuwa na hali ya wanzuri, baridi Eee, lakini pia, eee, kitu ambacho na kumbuka Eee, kinacho nifanya na, kilicho nifanya, kina nifanya na niendelee kupenda majira haya ni ubaridi, eee, unapata wasawa kukaandani, kupata chai ya moto Eee, kupumzika kidogo Hakuna jua kari Hakuna joto kari Yani joto unakuwa unalitengeneza wewe mwenyewe Kwa hiyo liko chini ya uwezo wako mwenyewe na shuguri mbezo unapenda zaidi kufanya wakati uo ni shuguri kama kawaida niza kutumia kompyuta peke yake na hali ya hewa ya wakati uo Uwa naipenda pia Naipenda sana na uwa inakuwa nzuri sana.

Wakati wa wasiwasi mara nyingi huwa napenda kujifariji kwamba litapita tu, nitafanikiwa na litapita tu, kwa hiyo huwa halinisumbui sana akili, nikiwaza tu kwamba litapita, lakini pia kwamba linamwisho, wasiwasi wangu wote unapotea, unaondoka.

Zoea zuri ambalo nimejijengea ni zoea la kujifunza kitu kipya kila siku na jitahidi sana niendele kujifunza na kupata vitu vipya kila siku Lakini pia zaidi sana ni teknolojia na jitahidi ni jifunza teknolojia kila siku.

Kiukweli ninapenda sana kuogelea, napenda, napenda, napenda sana sana sana. Japo, bado sijaweza kuogelea vizuri kwa sababu ya sikupata mwalimu pengine mzuri. Lakini pia ni kwa sababu pia niliwahi kuzama kwenye maji. Kwa hiyo ndio maana ninadhani bado sijaweza vizuri zaidi kuogelea. Naweza kidogo, na ninapenda.

Kinacho nipa motisha kazini ni watu ambao ninafanya nao kazi hapa pakazini. Wananipa motisha kubwa sana na kunipa moyo sana wa kuendelea kwa sababu tunaishi kama familia. Matatizo yangu ni ya kwao, ya kwao ni ya kwangu, kwa hivo tunafanya kazi kwa pamoja. Na hiyo inanipa motisha sana kazini.

Matukio muhimu kwenye maisha yangu ni mengi sana, lakini la hivi karibuni ambalo nalichukua kama muhimu sana. Nilakumaliza elimu, kwa mfumo wa elimu iliopo, kwa sasa hivi nimekamilisha, mfumo wa kawaida, nimekamilisha. Miaka kumi na sita, nimekuwa tu nikisoma. Kwa hiyo, nimekamilisha, na ni tukio muhimu sana hilo.

Wakati ambao nafanya kazi vizuri zaidi ni wakati ambao nimetoka kuamka asubuhi Lakini pia nyakati za usiku usiku wa saa saba, saa nane, saa tisa, saa kumi. Hii ni mida ambayo huwa ni mizuri sana kwangu na huwanafanya kazi vizuri zaidi hapo.

Ndio, huwa napenda kuangalia nyota na hasa wakati ambao nakuwa niko mwenyewe lakini pia niko na utulivu na nimetulia zaidi, akili haina haijachanganyikiwa, yaani nikiwa nina afia nzuri ya akili huwa napenda zaidi kuangalia nyota. Na paka ninajua baadhi ya maumbo ya nyota ambayo niliyaona kwa ku, niliyaetengeneza kwa kuona tu pekee yake.

Kiujumla ni kwamba napenda harufu nzuri. Napenda harufu nzuri sana. Inaeza ikawa ya chakula, au ya maua, au ya pafyumu, au ya spray, au ya sabuni. Yaani napenda harufu iwe nzuri. Na harufu isiwe kali sana. Iwe ina harufu nzuri ya kawaida.

Mafanikio ambao nimepata kazini, jambo la kwanza ni kujuana na watu wengi sana. Jambo ambalo kwa kiingereza tunaliita ni connection. Nimejuana na watu wengi sana, ambao najua watansaidia leo, kama sio leo ni kesho. Lakini pia ambacho nimefaidika kingine ni kukua kiakili, kiroho na kimwili. Watu ambao nakaa nao ni watu ambao wamenizidi umri kidogo Kwa hiyo wana maarifa makubwa Mimi kama mdogo huwa ninajifunza ninapata hapo nafasi ya kujifunza Ndiyo ndiyo.

Kwa siku nakunywa maji matatu kwa maana ya nusu lita lita ziwe tatu. Ila kwa ujumla huu nakunywa lita moja na nusu kwa siku. Huwa najitahidi sana kutokupungukiwa maji mwilini lakini pia naamini kwamba kunywa maji kunafanya afya yangu iwe sawa kabisa.

Namna ambavyo huwa nasherekea siku yangu kuzaliwa ni kwanza kwa kumushukuru sana mungu Lakini pia ni kuifanya siku hio iwe kama siku nyingine tu Kwa hio shuguli zangu za kawaida zitaendelea huwa sina sherehe wala sinywi kiliki kubwa sana Hapana ni kawaida tu kwa hio kama nilikuwa na ratiba yaku Yakula vizuri, nitakula vizuri hiyo siku, niakunywa vizuri, nitakunywa vizuri la kama sikuwa nayo, sio vitu ambacho ni za lazima sana.

Ninapendelea zaidi aina ya filamu za action. Hizi ni filamu ambazo ni za mapambano mapambano, mapigano. Lakini pia huwa zina story nzuri sana. Na hiyo ndio sababu ambayo inanifanya nizipende sana. Najifunza vitu vingi sana kutoka kwenye filamu za namna.

Mchezaji mzuri wa mpira wa kikapu ambaye nimewahi kumfahamu niko Brian lakini pia ni Michael Jordan Hawa ni wachezaji wa kikapu ambao mimi nimewahi kuwafahamu. Na wanacheza vizuri sana.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kitabu cha hadithi, lakini pia na historia. Hiki kitabu ni muunganiko wa mafundisho ya biblia, lakini pia story kwa ajili ya hayo mafundisho. Lengo lake ni kufanya ukue. Kwa hiyo, nimekisoma hicho kitabu na ni kizuri sana na nimekipenda sana.

Unaanza mradi mpya wa kazi kwa jambo la kwanza kuwa na mpangirio wa namna ambavyo kazi yako itakua, lakini pia kuwa na namna ambayo utaendesha huo mradi wako wa kazi. Kwa hiyo, lazima uwe kwanza na mipango, alafu ndio uanze mradi.

Ndiyo, mimi huwa napenda kulima bustani kwa sababu kuwa na mboga zako mwenyewe nyumbani ni vizuri zaidi huliko kununua. Kwa sababu changamoto huwa inakuja ni namna gani huwa wanazihudumia hizo mboga. Kwa hiyo, kwa usalama mzuri zaidi huwa naamini zaidi kwenye kulima mwenyewe bustani nyumbani.

Ndiyo, huwa napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu na amini kwa mba hakuna kitakachoaribika. Kama ilikuwepo manake kuna namna pia ya kurudisha madhara, ya kufanya madhara ya ondoke. Kwa hiyo, huwa siogopi na huwa nnapenda kujaribu teknolojia mpya kila mara.

Huwa napendelea zaidi kahawa, kifupi huwa sinywi kabisa chai, siipendi chai, ila kahawa naipenda. Ukipata mchanganyiko wa kahawa, karanga, lakini pia na baridi fulani, unakuwa unafurahia hapo, kwa sababu mchanganyiko huu ni mzuri sana.

Sipendi sana maua kwa sababu sijakuzwa katika hali ya kupenda sana maua. Kwa hiyo, ninayajali maua kama ilivyo mimea mingine tu, ninaijali kama mimea mingine. Sipendi sana, napenda kiasi tu kidogo. Sio sana.

Kuhusiana na maoezi ya kila siku, kiiwalisia ni kwamba nimeacha kufanya mazoezi. Hila kwa wakati ambao nilikuwa nafanya, nilikuwa napenda kufanya mazoezi ya viungo, lakini pia ya misuri, kwa maana ya nilikuwa nakimbia, nilikuwa na pigia push-up. Na kwa wiki nilikuwa nafanya kila siku, kila siku. Ni wakati gani ninaopenda zaidi kufanya mazoezi ilikuwa ni kwanza sa kumi na moja mpaka saa kumi na mbili na nusu. Na ilikuwa najiisi uchovu na viungo kuma baada ya kufanya mazoezi.

Ujuzi ambao ningipenda kupata ni ujuzi wa programming, lakini pia cyber security, lakini pia udukuzi au hacking. Hivi ni vitu ambao ningependa sana kufifahamu. Lakini bado najipa muda kwa sababu na amini kwa mba, nitavijua tu. Na kwa nini ni muimu kwangu hivitu? Ni kwa sababu sasa hivi teknolojia inakua matumizi ya kilim number ya meongezeka. Kwa ivo lazima niwe nawezo kujua na namna ya kutengeneza kiri mnimbaya kwangu namna ya kutengeneza programu mbalimbali Kwa ivo ni vitu ambavo ni muhimu sana.

Na mshukuru mungu, nina mausiano mazuri sana na wazee wangu. Eee, nina mausiano mazuri na baba yangu, nina mausiano mazuri na bibi yangu, ndugu zangu. Kwa hio ki ujumla, mimi na wazee wangu, tunamausiano mazuri sana. Eee, kila wiki lazima tuwasiliane, japo nikombali na nyumbani.

Huwa ninapokea maoni ya wengine kwa namna ya kuwasaidia hao wengine wasijihisi vibaya. Kwa hio huwa nayapokea kwa namna ambao ni chanya sana. Yawe mabaya, yawe mazuri. Kwa sababu naamini kwamba hata kama litakua ni hasi ilo wazo lake au ilo oni lake. Ni kwamba litapita tu. Itapita kwa hio huwa napokea mawazo ya wengine maoni ya wengine Kwa namna ambayo ni chanya sana.

Huwa ninapenda kuutumia vizuri muda wangu sana kazini Kwa sababu huwa naamini kwamba ili niweze kupata muda wa kupumzika Lazima nifanye kazi kwa ufanisi lakini pia kumaliza kwa wakati Kwa hiyo huwa natumia vizuri sana muda wangu kazini.

Naomba kusema kwa mba na mshukuru mungu sana kwa mba ni kweli. Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu sana. Kuwa nina penda kuona na mnachanya ya kutatua matatizo. Na huwa na penda kuyatumia matatizo kama fursa. Na shukuru sana huu ubongo nilio nao unaniwezesha kufanya vitu vingi sana. Kwa maana ya kwamba ya kuona tatizo lakini pia kutatua tatizo kwa na mna ambayo ni bunifu sana.

Nilishamaliza masomo, sasa hivi kuna kazi tu ndogondogo ni kuwa fanya Nashukuru kazi zangu zanifanya ni kue Kwa maana ya uwezo wa kutatua changamoto unazidi kuwa mkubwa Lakini pia maarifa na ujuzi unazidi kuongezeka kila siku.

Ningependa zaidi kujifunza teknolojia, ningependa zaidi pia kujifunza data science, ningependa sana pia kujifunza programming, cyber security, hacking, akili mnemba, hivyo ndivyo vitu ambavyo ningependa zaidi kujifunza kwa sababu dunia zasa hivi, imeegemea huko.

Eee, madhari ambayo iko dirishani kwangu, au nje ya dirisha langu, nimepakana na vyumba vya wapangaji wengine, lakini pia pana miti. Kwa hiyo, siwezi kabisa nikawa na uwezo wa kuona barabara kwa sababu tuko ndani ya kuta. Kwa hiyo kiujumla mazingira ya kwa hivu, yaani ni chumba, dirisha, nje vyumba wengine, lakini pia na miti kadha.

Uzoefu ulio nifundisha zaidi wa kazi ni wakuandika kazi za wanafunzi kwa kutumia kompyuta mpakato, kwa kutumia kompyuta. Huo ndo uzoefu ambao ni meupata mkubwa sana. Lakini pia kufanya tafiti mbali mbali, huo ni uzoefu ambao ni meupata kupitia kazi.